Chakula. Mimi penda kununuwa chakula. Chakula ni kitu cha muhimu sana. Wakati inasaidia sana wakati unakuwa na njaa ni kitu ambacho uwezi kuzuia kukinunua kila siku. Yani lazima ununuwe chakula kwa sababu ni kitu ya kutumika kila siku.

Miguu mimi hutumia miguu kusafiri kila siku nikitoka kwangu hadi kazini mimi huwa naenda kwa miguu ni mahali karibu na mara nyingi napata ni sahihi ama naweza tu kufika kwa kutumia miguu wala sio pikipiki wala gari kwa sababu ni mahali pa karibu sana.

Siku ya sherehe, nyumbani na furahia sana na mara nyingi napata kwamba ni kifurahi nikiwa nyumbani ama nikiwa na jambo lolote la furaha ni kiwa nyumbani. Mimi hupenda kuweka kasherehe kidogo na marafiki ama na familia. Tunachinja mbuzi, tunatengeneza vyakula, tunafuraahi pamoja, tunacheza pamoja na kujumuika.

Mimi naishi mjini, kila wakati niko madukani. Toka ijumatatu, mpaka ijumatatu hiyo ingine, niko madukani tu kwa sababu naishi mjini, nafanya kazi hapa mjini, na naishi hapa huwa nalala huku tu mjini na naamkia huku mjini. Ndio maana nasema kwamba mimi hujipata madukani kila siku.